Naam. Napenda kucheza ngoma kabisa. Ngoma napenda kucheza ya kwanza ni ya aina ya bongo. Bongo kwa mara mingi zimeimbwa na Watanzania na Wakenya. Napenda bongo kwa sababu naelewa vizuri sana. Ni lugha ambayo nimelelewa nikiongea na pia kwa mara nyingi bongo zinakuwa za kimapenzi na mimi ni napenda ngoma za kimapenzi. Bongo tunaeza zipata kwa redio, kwa televisheni hata kwa magari tukienda nyumbani bongo bado huchezwa.